Kwa sasa, naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, hasaa siku ya ibada rasmi, kuna nyakati pia naweza kukosa kutokana na kazi au uchovu, lakini hua najitahidi nisikose kabisa kwa muda mrefu. Kwangu, ibada sio tu kuenda kanisa au misikitini, bi mbali pia ni muda wakujitafakari, kushukuru na kuomba mwelekeo wa maisha.

Mimi napenda chai zaidi kuliko kahawa, chai hunipa utulivu na joto hasa asubuhi au wakati wa mapumziko, napenda harufu yake na namna inavyonifanya nijisikie mtulivu bila kunifanya niharakishe sana kama kahawa. Kahawa naweza kunywa mara chache tu hasa nikiwa nimechoka sana au nahitaji kuongeza umakini.

Msimu ninaopenda zaidi ni yule wa baridi ya wastani, sio kali sana wala joto kupita kiasi, kipindi ambacho hewa iko tulivu, jua si kali sana na usiku kuna baridi ya kupendeza. Msimu huu hunifanya nijisikie huru, kufanya kazi, kutembea na hata kupumzika bila kuchoka haraka. Pia napenda jinsi mazingira yanavyobadilika kidogo.

Mara nyingi natumia kompyuta kwa kazi na kujifunza. Ni kifaa muhimu sana kwangu kwa kuandika, kufanya utafiti, kupanga mipango na kutafuta taarifa mpya mtandaoni. Pia huitumia kupanga mambo ya kifedha, kuwasiliana kupitia barua pepe na wakati mwingine, kuunda au kuhariri nyaraka. Bali na kazi natumia kompyuta kwa kujifunza ujuzi mpya.

Kwa sasa, sina mnyama wa kufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa siku za usoni. Mbwa ni mnyama mwaniminifu, mlinzi mzuri na rafiki wa karibu wa binandamu. Ningependa kumfuga kwa sababu ya ulinzi, lakini zaidi kwa urafiki na kompasheni. Mbua hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu kucheza naye au kumtembeza hunipa furaha na kunifanya nijisikie hai.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni siku nilipopata mtoto. Tukio hilo lilibadilisha kabisa mtazamo wangu kwa maisha vipa ubele vyangu na namna ninayoichukua maamuzi. Kwanzia hapo, siku jiona tena kama mtu anayeishi kwa ajili yake pekee, bali kwa ajili ya kiumbe mwingine anaye nitegemea.

Kwa kawaida napokea maoni kutoka kwa wengine kwa uwazi na utulivu na jitahindi kusikiliza kwanza bila kujitetea haraka hata kama maoni hayo si mazuri kusikia. Hua nachukua yale yenye manufaa na kuyatumia kujiboresha. Huku nikiacha yasio na msingi bila kujiumiza moyoni. Ninaamini maoni ni sehemu ya ukuwaji wa mtu.

Muda wangu wa bure napenda kuutumia kwa kupumzika na kujijenga binafsi mara nyingi husoma au kuangalia maudhui ya elimu yanayoniongezea ya maarifa na kunipa motisha. Pia napenda kusikiliza mziki hasa wakati ninataka kutuliza mawazo. Wakati mwingine hutumia muda huo kupanga mipango ya maisha au kutafakari kuhusu malengo yangu.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni pale ninapokamilisha kazi zangu kwa usahihi na kwa wakati. Huku nikiwa nimechangiza ubunifu wangu na nidhamu. Pia napenda kuona matokeo yanayoboresha maisha ya wateja au wenzangu. Kwani kuthibitisha kuwa jitihada zangu hazikuenda bure.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya maua safi, hasa waridi au jasmini. Harufu hii hunifanya nijisikia mtulivu na furaha. Ikanipeleka kwenye hali ya amani, hata nikiwa na msongo wa mawazo. Pia napenda harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani. Kama pilau au chapati zinapokuwa freshi. Kwani unikumbusha familia na kumbukumbu za utoto.

Ndio, nimewahi kutembelea mto na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Kuwa karibu na maji kunaleta utulivu wa kipekee. Sauti ya maji ikitiririka, hunifanya nijisikie nimepumzika kiakili. Nilifurahi kuangalia mazingira yanayozunguka mto, miti, ndege na hewa safi. Ilikuwa pia nafasi ya kutafakari maisha na kujitowa kidogo kwenye pilkapilka za kila siku.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni fresh juice na matuda hasa watermelon au mango ni kitamu kinatulia kiu na kunipa nguvu kidogo pale ninapohisi uchovu pia napenda limechanganywa na barafu kidogo husababisha hisia ya msisimko na utulivu wakati huo huo kinywaji hiki pia hunikumbusha utotoni na zile siku za likizo au mapumziko.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa kijiji lakini maisha ya menipeleka kuishi sehemu tofauti kutokana na kazi na majukumu ya maisha. Kuondoka nyumbani kulikuwa kungumu mwanzoni kwa sababu ya familia na kumbukumbu za utotoni. Lakini pia kulinipa fulsa ya kujifunza mabo mapia na kukua binafsi.

Ninafuatilia zaidi mfereji wa Citizen TV. Napenda kwa sababu wanajaribu kuguza maisha ya mwananchi wa kawaida. Hasa kupitia vipindi vya jamii na maudhui ya burudani yanayo pelekana kwa urahisi. Habari zao husaidia kubaki nikiwa na ufahamu wa yanayoendelea nchini na pia kujifunza mambo mapya.

Tabia ni nayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu mtu akiwa mkweli na anasimama kwa neno lake. Inanipa amani na heshima kubwa kwake. Pia napenda unye nyekevu kwa sababu huonyesha mtu anajitabua bila kujiona bora kuliko mwingine. Huruma nayo ni tabia muhimu kwangu. Mtu anaye jali hisia na hali ya wengine.

Ndiyo, napenda kukimbia, ingawa si kila siku. Kukimbia hunisaidia kuachilia mawazo mengi na kupunguza msongo wa mawazo. Ni mda wangu wa kujitenga kidogo, kujipanga upia kiakili na kimwili. Pia hunifanya nijisike mwenye nguvu na mwenye nithamu. Hasaa nikifanya asubuhi mapema au jioni kunapokuwa na utulivu.

Ndiyo, ninajaribu kugawanya taka zangu kadri inavyowezekana. Taka za chakula huziweka kando ili zitupwe au zitumike kama boji inapowezekana. Na taka kama plastiki karatasi na chupa huzitenganisha. Nafanya hivi kwa sababu najua inasaidia kulinda mazingira na kurahisisha urenjeaji wa takataka.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Napenda kwa sababu ndiyo moyo wa nyumba, mahali pa kupumzika, kupokea wageni na kukaa nikitafakari baada ya siku ndefu ninapenda iwe na mwanga wa kutosha, dirisha lililo wazi na hewasafi ikiingia. Sofa ilioyorahisi kukalia na meza ndogo.

Napendelea chakula chenye latda ya kati kisichokali sana wala siyo na chumvi nyingi. Napenda ladha iwe ya asili, ikisisitizwa na viungo vya kawaida kama kitunguu, tangawizi na pilipili kidogotu. Chakula chenye harufu nzuri na kilichopikwa kwa utulivu hunivutia zaidi kuliko kilicho changanywa viungo vingi kupita kiasi.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu na mkweli, huanzia na mazungumzo ya kawaida, kuuliza hali, kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza na kuonyesha heshima, napenda kujifunza kuhusu mtu bila kumuhukumu, jambo lililowafanya watu wajisikie huru, pia kushiriki shugli za pamoja kama kazi, ibada au mambo ya kijamii, hunisaidia kukutana na watu wapia.

Napenda kucheza mpira wa mgu ni mchezo unaonipa furaha kwa sababu unaitaji ushirikiano, kasi na mkakati. Kucheza mpira unisaidia pia kuimarisha afia ya mwili na kuachilia mawazo bada ya kazi. Napenda zaidi kucheza na marafiki kwa brudani. Si lazima mashindano makumbwa. Hata kuutazama pia unifurahisha.

Ninajaribu kuwaanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kutenga muda maalumu kwa kila jambo. Kwa kazi ninaweka malengo ya kila siku na kuyafuata bila kuchelewa ili siyakwepe au kuchanganya na wakati wangu wa kibinafsi. Kwa maisha binafsi ninaweka muda wa kupumzika, kukaa na familia au kufanya shughuli za burudani.

Kumbu kumbu nzuri za shule ninazopenda zaidi ni safari za shule na michezo ya shule. Napenda jinzi tulivyokuwa tukirishirikiana kama darasa kucheka bila wasiwasi na kushirikiana katika michezo ya mpira au mashindano madogo. Pia nakumbuka walimu waliokuwa wakitupa moyo na kutufundisha kwa uvumilivu.

Kila siku ninatumia usafiri wa umma kama daladala au matatu kwa sababu ni rahisi na nafuu. Huanzia asubuhi nikisafiri kuenda kazini au shule na mara nyingi usafiri huu hunisaidia pia kukaa kidogo nikipumzika au kufikiria mambo mbalimbali. Wakati mwingine nikihitaji haraka au kuenda mahali ambako daladala haifiki. Ninatumia baiskeli au kutembea kwa mguu.

Ndiyo napenda kuogelea ingawa spati na fasi maramingi. Kuogelea hunifanya nijisikie huru na mtulivu na pia ni mazoea mazuri kwa mwilimzima. Napenda zaidi kuogelea wakati wajioni au likizo maji ya kiwa tulivu na mazingila ya kiwa kimia. Mbali na fainda ya kiafya kuogelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Somo la sayansi ni nanolipenda zaidi ni Bayologia na penda kujifunza kuhusu viumbe hai, miundo ya mwili na binadamu, mimea na wanyama na jinsi viumbe hawa vinavyo shirihikiana na mazingila yao. Bayologia hunivutia kwa sababu inaniweka karibu na maisha halisi na kunifundisha jinsi kila kitu kinavyofanya kazi kwa usahihi.

Changamoto kubwa ninayokutana nayo kazini ni msongamano wa kazi na muda mfupi wa kukamilisha miradi. Mara nyingine kuna changamoto za mawasiliano yasiyoeleweka kati ya wenzangu au kutoka kwa wakuu. Jambo linalosababisha kuchanganyikiwa au kuchelewa kwa kazi. Pia changamoto nyingine ni kushugulikia wateja au watu wenye tabia tofauti.

Napenda wanyama wanaoeza kuwa marafiki wakaribu wa binadamu kama mbwa napaka kwa sababu wana uaminifu na huruma kwa binadamu. Pia napenda wanyama wapolini waliokuwa wakuvutia kuona kama twiga, tembo au dege warangi angavu kwa sababu hunifundisha kuhusu mzuri na uasili na urafiki wa viumbe hai.

Kila siku ninatumia zana kadhaa za digitali ambazo zinarahisisha kazi na mwasiliano. Mojawapo ni simu ya mkononi, ninayotumia kupiga simu, kutuma ujube, kuangalia barua pepe na mitandao ya kijami. Pia ninatumia kompyuta au laptop kwa kazi za kuandika, kufanya hesabu na kufuatilia miradi.

Jukumu ni nalopenda zaidi kazini ni kusimamia miradi au kazi zinanzohitaji mpangilio na utaratibu. Napenda kuona jinzi kila hatua inavyounganishwa na matokeo ya mwisho na jinzi juhudizitu zinavyo toa matokeo harisi. Pia ufurai kushirikiana na wenzangu kwa kazi za pamoja kwani kuna leta mawazo mapya na kunifundisha binu za kufanikisha mambo.

Napendelea kitanda kizuri na chenye faraja, si kigumu sana wala laini sana. Kitanda chenye faraja hunifanya nipumzike vizuri, baada ya kazi, defu na kuniruhusu kulala kwa utulivu bila maumivu ya mgongo au shingo. Pia napenda kitanda kiwe na madrasi yenye, bora na shuka safi kwa sababu huongeza hisia ya amani.

Napenda kusoma vitabu vya maendeleo binafsi, biografia na hadithi zenye mafunzo ya maisha. Vitabu vya aina hii hunisaidia kufikiria kwa kina, kuongeza motisha na kujifunza kutokana na uzoefu wa watu wengine. Pia napenda vitabu vya biashara na fedha. Hasa vinavyozungumzia nidhamu.

Kwa upande wangu, napenda mziki sana, lakini sipigi chombo cha mziki kwa ufasaha kama mwanamziki halisi. Ningeweza kusema ninavutiwa zaidi na vyombo kama gitaa na piano, kwa sambavu vinaeza kuwasilisha hisia nyingi, furaha, huzuni, hau matumaini. Kupiga chombo cha mziki ni njia nzuri ya kupumzika akili na kujielezea bila maneno.

Ili kushirikiana vizuri na timu na sikiriza kwa makini mawazo ya wengine hata kama ni tofauti na yangu, ushirikiana maoni yangu kwa uwazi na heshima na hua tayari kujifunza au kubadilika pale inapo itajika. Pia na hakikisha mawasiliano ya kowazi. Ili kila mtu ajuwe jukumu lake na malengo ya pamoja. Ninajitahidi kuwa msaidizi.

Napenda zaidi juisi ya embe kwa sababu nitamu kiasili, laini na inanipa nguvu, pia ufurahishwa na mchanga nyiko wa maembe na machungwa, hasa ukiwa baridi, inaburudisha sana sikuza joto, wakati mwngine nachagua juisi ya passion kwa ratha yake ya kipeke. Ilio na ukali kidogo, kwa ujumla napendelea juisi za asili ziziso na sukari nyingi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga kazi zangu mapema na kuzipa kipaumbele kulingana na umuhimu wake. Hugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo ili isiwe nzito au kuchosha. Pia huweka muda maalumu wa kufanya kazi bila kuvurugwa na huepuka kuhairisha mambo. Nikiwa na changamoto, huomba msaada au ushauri mapema badala ya kusubiri muda uishe.

Napenda kula ugali zaidi kuliko wali. Ugali hunipa hisia ya kushiba na muda mrefu na hunikumbusha chakula cha nyumbani. Hasa unapoliwa na mboga kama sukumawiki, kunde au samaki. Ni chakula rahisi lakini chenye nguvu. Kinachofaa sana baada ya siku ndefu ya kazi. Hata hivyo wali nao ninafurahia.

Ninapokutana na kazi za dharura huanza kwa kutulia na kutathmini hali haraka ili nielewe kinachohitajika kufanyika mara moja huacha kazi ziso na haraka na kuipa kipaumbele kazi ya tharura kulingana na athari na munda uliopo ugawanya jukumu katika hatua fupi ili nifanye kwa ufanisi bila kuchanganyikiwa.

Kila asubuhi huanza kwa kuamka mapema na kushukuru kwa siku mpya. hUchukua muda mfupi kupanga mawazo na majukumu ya siku hiyo. hUjiandaa taratibu nafanya usafi kibinafsi na kula kifungua kinywa chepesi ili kupata nguvu. Kabla ya kuanza kazi hupitia ratiba yangu na kuweka vipa ubele.

Napenda kutumia muda wa ubora na familia yangu kwa kuzungumza, kushirikiana chakula na kushirikishana hadithi za maisha. Pia ufuraia kutazama filamu au vipindi pamoja. Kwani hutuletea furaha na kutuunganisha zaidi. Wakati mwingine tunapenda kutembea au kufanya shugli dogodogo za nyumbani pamoja.

Ndiyo napenda kwenda pwani pwani hunipa utulivu wa kipekee, kusikiliza sauti ya mawimbi, kuhisi upepo wa bahari, na kuona upeo wa maji hunisaindia kupumzika akili Pia hufurahia kutembea ufukweni, kupiga picha, na kufurahia vyakula vyabaharini pwani ni mahali pazuri, pakutafakari, kuondoa msongo wa mawazo, na kutumia mda vizuri na familia au marafiki.

Ili kueka neno siri sarama kwanza huhakikisha ni neno siri lenye nguvu na la kipekee lisiro na urahisi kutabirika nafanya mchanganyiko wa herufu kubwa na ndongo nambari na alama maalum huwezi kutumia maneno ya kawaida kama majina au tarehe za kuzariwa pia huhifathi neno siri kwa nafasi salama.

Mazingira ya kazi huwa salama pale ambapo usalama wa mwili na kiakili wa wafanyikazi unahifadhiwa. Hii inajumuisha kuwa na vitendea kazi salama, vifaa fya kinga na mafunzo ya jinsi ya kuepuka hatari. Pia ni muhimu kuwepo kanuni za taratibu wazi na usalama. Ikiwemo kujua jinsi ya kushugulikia, dharura.

Kuboreshanisha michakato ya kazi huusisha kuchambua hatua zote za kazi, kuona sehemu zinazochukua muda mwingi na zinazoleta makosa. Kisha natumia mbinu ya kupanga na kurahisisha. Kama kupanga vipaumbele, kutumia zana za kidigitali au kuondoa hatuwa zisizo za lazima.

Kila asubuhi ninapo amka, kwanza hushukuru kwa siku mpya na huchukua pumzi chache za utulivu. Kisha hufanya usafi binafsi, kama kuosha uso na meno na kujiandaa kwa siku. Baada yake, huchukua kifungua kimya chepesi ili kupata nguvu. Kisha hupitia ratiba yangu ya siku na kueka vipaumbele vya kazi.

Napenda kuamka na jua kuamka mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku mda wa kupanga mawazo na kufanya mambo kwa utulivu kabla ya pilka pilka kuanza hata hivyo hilo huenda sambamba na kulala mapema kwa sababu usingizi wa kutosha hunisaidia kuwa na nguvu na umakini kwa hivyo kwangu kulala mapema na kuamka na jua ni mchanga lnyiko mzuri unaonisaidia kiafya.

Napenda kutembelea misri ya kale. Hasaa maeneo ya piramidi, za giza na sfiz. Mahali hapa kuna historia tajiri, handiviza kifarao na ustadi na ujenzi wa zamani ambao unasababisha kushanga. Ningependa kuona na macho jinsi watu wa zamani, waliishi, kiteknolojia walizotumia na maadili yao ya kifamilia na jami.

Ninatumia simu yangu kwa mambo mengi ya kila siku. Kwanza hutumika kwa mawasiliano kupiga simu, kutuma ujube na kuwasiriana na familia na marafiki kupitia mitadao ya kijamii. Pia huitumia kupata taarifa, kusoma habari na kujifunza vitu vipya mtadaoni. Simu hunisaidia kupanga shughli, kupitia kalenda na vikumbusho.

Hapana sina dege wakufungwa nyumbani. Hata hivyo napenda wanyama wa nyumbani ambawa wanatoa urafiki na furaha. Kama paka au mbwa, dege wakufungwa nyumbani unaeza kuwa mzuri kwa sauti na rangi zao. Lakini ipia unaitaji kujali sana, chakula maalumu na muda wakusafisha. Ningeweza kufurahia kuangalia dege wakirukaruka ndani ya nyumba au kuenda kibada cha heshima.

Nina hifadhi data yangu kwa jia salama na ilio pangwa. Kwanza hutumia hifadhi ya wingu kama google au iCloud ili data iweze kupatika na popote na isipotee ikitokia kifaa kikiharibika. Pia huhifadhi na kala muhimu kwenye kifaa chanje kama flashi au hard disk kwa tafakali.

Kila jioni napendelea kula chakula nyepesi lakini chenye lishe, ili nisishibe sana na niweze kulala vizuri. Mara nyingi napendelea mboga za majani, wali au ugali kidogo na nyama au samaki kwa kiasi. Pia hufurahia supu ya moto ikiwa jioni ni baridi. Kwani hunilisha na hunifanya nijisikie tulivu.

Ili kujitunza kwanza huakikisha napata usingizi wa kutosha kila siku kwani usingizi mzuri ni msingi wa afya pia hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kutembea au kufanya mazoezi nyumbani ili kuhimarisha afya na kuongeza nguvu kula chakula chenye lishe ni sehemu muhimu na napendelea matuda, mboga na protini.

Ndiyo nahifadhi vitu vya dhamani. Vitu hivi ni pamoja na nyaraka muhimu kama kitambulisho, cheti cha kuzaliwa na hati za mali au kifedha. Pia ninahifadhi vitu vya hisia kama picha, kumbukumbu za familia au zawadi maalumu kutoka kwa watu wa karibu. Kila kitu cha zamani huhifadhiwa mahali salama kama sanduku la usalama kabati yenye kufungwa au hifadhi ya kidigitali yenye nenosiri thabiti.

Ndiyo, maranyingi nanunua vitu kutumia simu, hutumika kwa urahisi na haraka, hasaa kwa vitu kama bidhaa za mitadaoni, chakula au huduma za kidigitali, pia hufaidika na malipo ya kidigitali kama Mpesa, kadi ya banki au apps za malipo ambazo hufanya mchakato kuwa salama na rahisi.

Tunda langu la kupendeza ni embe.Lina ladha, tamu, asili, laini, na linaponunuliwa likiwa safi, linatoa furaha kubwa wakati wa kuliwa. Pia napenda mchanganyiko wa embe na chungwa, au embe na passion fruit. Kwa sababu, unipa ladha ya kipeke, yenye ukali kidogo na tamu.

Ndio, napenda sana muziki wajadi. Muziki huu unaladha ya kipekee kwa sababu huwasilisha utamaduni, historia na hadithi za wazee. Napenda sauti za vyombo vya asili, midundo ya ngoma na nyimbo zinazo pendwa na jamii. Mziki wa jadi hunifanya nijisikie karibu na asili na shina la utamaduni wangu.

Ndio, napenda sana kulima bustani hufurahisha kuona mimea ikikuwa hatua baada ya hatua, kuanzia mbegu, hadi maua au mboga zinazokula. Kulima bustani kuna nifurahisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kushirikiana na asili. Kwani kila mmea una mahitaji yake ya kipekee, pia ni njia nzuri ya kupumzisha akili.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huwokoa mda. Ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kuchagua bithani kiwa popote bila kwenda dukani. Pia kupenda urahisi wa malipo ya kijilijitari na kufuatilia odo kupitia simu. Hata hivyo, huwa makini kuhakikisha ninanunuwa kutoka kwa wauzaji wa nawawaminika ili kuepuka matatizo.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu. Ninaiona kuwa inatoa utulivu, amani na mtazamo safi. Kama wakati wakuangalia anga au bahari, hufuraisha kuona bluu kwenye mawingu yenye jua la asubuhi, maji ya mito au bahari na hata katika mavazi na mapambo ya nyumba.

Mandhari nzuri zaidi niliona ni mchana wa jua likichomoza, juu ya milima, yenye mawingu mepesi, na wakati mwingine ukichanganyika na mito au mabonde ya kijani. Mandhari kama haya, hunifanya nijisikie tulivu na kushangaa uzuri wa asili. Huku nikipumzika na kufikiria maisha.

Napendelea kuandika kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri na kujieleza kwa utulivu bila haraka. Kuandika uniruhusu kuchagua maneno kwa makini na kufikisha ujube kwa uwazi. Hata hivyo, kuongea nako napenda hasa katika mazungumzo ya aina kwa ana au ya maana kwa sababu huleta hisia na ukaribu zaidi.

Chumba changu cha kulala ni tulivu na kimepangwa kwa urahisi. Kina kitanda cha wastani chenye godoro nzuri na mashuka safi yanayonipa usingizi mzuri. Rangi ya ukutani ni za kupumzisha macho. Ziki ambatana na mwanga wa wastani unaoleta utulivu. Kuna kabati dogo la kuhifadhi nguo ya na meza dogo ya kueka vitu muhimu kama simu au saa.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha ubora wa uthabiti ambapo ninatambulika kwa uaminifu, bidii na matokeo mazuri. Ninalenga kukuza ujuzi wangu kila siku, kuchukua majukumu makubwa zaidi na kuwa mtu anayeweza kuongoza au kusaidia wengine kukua. Pia nataka kazi yangu iwe ya maana, ichangie katika kuboresha maisha ya watu au jamii kwa njia chanya.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video hasaa kwa ajili ya burudani na kupumzisha akili. Michezo hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo baada ya kazi au shughuli nyingi. Napendelea michezo inayohitaji mkakati na kufikiri kwa sababu hunipa changamoto na kunifanya nijifunze kupanga maamuzi haraka.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yenye lengo la mawasiliano, usimamizi wa mda na usimamizi wa changamoto. Mafunzo haya yamenifunza jinsi ya kushirikiana na timu, kupanga vipao mbele vya kazi na kushugulikia tatizo bila kuchemsha hisia. Pia mafunzo ya kutumia zana za kidigitali na programu za ofisi yamenisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi zaidi.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma na kufuatilia hadithi za maisha na maendeleo binafsi, napenda pia kusikiliza mziki, kutafakari na kutembea nje, kwani hunipa utulivu na mawazo mapya. Mara nyingine napenda kuandika mawazo yangu au kumbukumbu muhimu, jambo linalonipa ubunifu na kunisaidia kupanga maisha yangu.

Napendelea mbwa zaidi kuliko paka. Mbwa wana uaminifu mkubwa, wanapenda kucheza na hulinda familia. Jambo linalonifanya nijisikie salama na kufurahi. Pia hupenda jinsi wanavyoweza kuwa marafiki wakaribu na kufuata ratiba ya mwenyewe. Hata hivyo, paka na wao nawathamini kwa sababu ni watulivu, wasafi na wanafaa kwa watu wanaopenda utulivu.

Mara nyingi nacheza na marafiki au watu wa karibu, hasa wakati wa mapumziko au wikendi, michezo hutupa nafasi ya kupumzika, kucheka na kuimarisha urafiki, wakati mwingine pia hucheza na familia, jambo linaloleta furaha na kuimarisha mshikamano, ikiwa ni michezo ya video au michezo ya kawaida, kinacho nifurahisha zaidi ni ushirikiano na mwasiliano wakati wa kucheza.

Ndiyo ni mewahi kufanya yoga. Yoga hunisaidia kupumzika akili, kutulia mwili na kuongeza nguvu mwilini. Napenda hasa kufanya yoga asubuhi au baada ya siku ndefu ya kazi. Kwani hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuanza siku mpya kwa mtazamo chanya. Pia yoga unifunza uvumilivu, nidhamu na uyumbisho wa mwili.

Jambo muhimu zaidi la dini kwangu ni imani na maadili, imani hunipa mwongozo wa maisha, nguvu ya kukubaliana na changamoto na tumaini wakati wa magumu, maadili yanayotokana na dini kama heshima wema na kusaidia wengine hufanya nijisikie salama na mwenye maana katika kila hatua ya maisha.

Kwanza jifunze kila kitu kuhusu kazi yako na usiwe na hofu kuuliza maswali. Hii itakusaidia kuelewa majukumu yako vizuri. Pili, weka nidhamu na ratiba. Kuwa na wakati maalumu wa kufanya kila jabo husaidia kukamilisha majukumu kwa usahihi. Tatu, shirikiana na wafanyikazi wenzako kwa heshima. Ushirikiano ni ufunguo wa mafanikio.

Kazi ni nayoithamini zaidi niile inayohusisha ushirikiano, ubunifu na kutoa matokeo chanya. Hii ni sababu kazi kama hiyo inarahisisha maisha ya wingine huimarisha uhusiano watimu na kuniacha nijisikie na maana. Napenda pia kazi inayonipa fursa ya kujifunza na kukua kiakili kwa kila changamoto ni somo jipia.

Kumbukumbu ya kutisha zaidi kwangu ilikuwa siku ya ajali ndogo ya barabarani, ingawa hakuna aliye jeruhiwa vibaya, hofu na mshtuko wa tukio hilo yalibaki kwangu kwa muda, nilikumbuka jinsi haraka maisha yanavyoweza kubadilika, na jinsi ni muhimu kuwa makini, kutafuta tahadhari, na kudhamini usalama wako.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu kwanza tunatambua jitihada za kila mshiriki kwa shukran na pongezi. Mara nyingi hufanya chakula cha pamoja au mkutano wa furaha ambapo kila mtu hushiriki hisia za mafanikio. Pia napenda kushiriki hadithi za mafanikio hayo. Kuimarisha morali na kuhazimisha kila mmoja kuendelea kufanya vizuri.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini, kwanza huchabua tatizo kwa makini ili nijue nisehemu gani hasa ninayo hitaji msaada. Kisha huwasiliana kwa heshima na wenzangu au msimamizi na kueleza tatizo na mahitaji yangu kwa uwazi. Mara nyingine huomba ushauri au maelezo zaidi ili kupata suluhisho bora.

Zawadi nzuri zaidi niliopewa ilikuwa kitabu chanye maana ya maisha na maendeleo binafsi. Kitabu hicho kilinifundisha kujijua, kufuata ndoto na kukubaliana na changamoto kwa njia chanya. Zaidi ya hayo, zawadi hiyo ilionyesha fikra na mshikamano wa mtu alie nipa. Jambo lililo nifanya nijisikie kuthaminiwa na kusudiwa.

Mara nyingi nakaa hadi saa nne au saa tano usiku huwa napenda kumaliza shughuli za siku kupumzika kidogo au kujiandaa kwa siku inayofuata kabla kulala sipendi kukesha sana kwa sababu usingizi wa kutosha hunisaidia kuwa na nguvu na umakini kesho yake hata hivyo kuna siku chache maalumu ambapo naeza kuchelewa kulala.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema hasa baada ya kuamuka kupuumzika kidogo na kupanga vipa umbele vya siku hapo akili yangu iko nyingine tulivu na yenye umakini jambo linalofanya nifanye kazi kwa haraka na kwa upinafsi zaidi ya hayo asubuhi ni wakati mzuri wa kufikiria kwa kina kupanga mikakati na kushugulikia kazi ngumu bila kusumbuliwa na vishuko vya siku.

Ninapo shughulikia wateja kwanza huwaskiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji yao na matatizo yanayo kumbana nayo. Kisha na hakikisha mawasiliano yangu ni ya heshima, wazi na kirafiki ni kijibu maswali au kutoa ufafanuzi kwa jia rahisi. Pia ufanya ditihanda za kutosha, suruhisho haraka na kwa usahihi.

Mara nyingi hufanya mazoezi asubuhi hapo mwili bado ni safi na akili iko nyepesi. Jambo linaloongeza nguvu na umakini wa mwili. Mazoezi ya asubuhi pia husaidia kuamka kabisa, kuongeza nishati na kuweka mtazamo chanya kwa siku mzima. Hata hivyo, wakati mwingine ikiwa siku imejaa shuguli au asubuhi haiko muda napendelea kufanya mazoezi jioni.

Ningependa kutembea Japan. Mji huu una historia tajiri, misitu ya kale, hekalu na kiasili na bustani za zen zinazotoa amani na utulivu. Napenda kuona tamadumi za jadi, sherehe na sanaa ya kienyeji pamoja na chakula cha asili cha Japan. Hiyo tabia inavutia kwa mchanganyiko wake wa zamani na kisasa.

Ili kuweka malengo ya kila mwizi kazini kwanza utathimini majukumu na matarajio ya jumla ya kazi. Kisha nagawa malengo makubwa kuwa madogo na yanayoweza kupimika. Ili niweze kufuatilia maendeleo kila wiki. Pia huchagua vipao mbele kulingana na umuhimu wa muda uliopo kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwanza.

Mara nyingi husikiliza mziki wakupumzisha na wenye hisia chanya. Kama mziki wajadi, napenda nyimbo zinazoweza kunilea akili na kunifanya nijisikie utulivu. Hasa baada ya siku yenye shugli nyingi. Pia napenda kusikiliza mziki wa motisha au wa maendeleo binafsi, unaonipa nguvu ya hamasa na kufanya kazi au kufanikisha malengo.

Ningependa kuona jamii ikipata maendeleo ya kiuchumi, elimu na afya kwa wote. Hii inajumuisha fulsa, sawa na ajira, elimu bora kwa watoto na huduma za afya zinazopatikana kwa wote bila kuteleza au ubaguzi. Pia napenda kuona jamii ikiboresha miuduno, usalama na ushirikiano wa wananchi.

Likizo yangu ya ndoto ingekuwa safari ya utulivu na kujifunza. Ningependa kutembelea sehemu yenye mandhari na asili kama pwani tulivu au milima yenye hewa safi. Ningeamka asubuhi nikiwa na amani kutembea kupiga picha na kuonja vyakula vya kienyeji. Pia ningependa kujifunza utamaduni wa watu, wa eneo hilo na historia yao.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kwanza naunda ratiba ya kazi na kuweka vipao mbele ili kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwanza. Pia hugawa majukumu makubwa kwa hatua ndogo ndogo ili isiwe nzito na iwe rahisi kushugulikia. Hufanya mapumziko madogo wakati wa kazi ili akili ipumzike na kurudisha umakini.

Kinachonifanya nicheke ni vichekesho vya kweli au hali za maisha zilizofani ambazo zinaguza kwa namna ya kawaida napenda hasa vichekesho vya familia, watoto au marafiki kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na karibu na watu. Pia mimi ucheka wakati mtu anasema kitu nisicho tarajia kwa njia ya kicheko cha kijinga kidogo.

Napenda kununua zaidi vitu vya matumizi ya kila siku na vinavyo ongeza thamani maishani. Hivi ni kama chakula bora, hasa matunda na mboga, pamoja na nguo rahisi lakini zenye ubora. Pia hunivutia kununua vitabu au vitu vya kunifunza kwa sababu hunisaidia kukua kiakili. Mara nyingine napenda kununua vitu dogo vya nyumbani vinavyorahisisha maisha.

Kwanza hutumia muda na familia na marafiki kwa furaha na mshikamano mara nyingi hufanyika chakula cha pamoja kushiriki zawadi au kusherehekea kwa vichekesho na michezo pia napenda kushiriki hadithi za zamani au desturi za sikukuu ili kudhamini utamaduni na historia wakati mwingine napenda kufanya mchango wa kijamii kama kusaidia wenye uhitaji.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kushugulikia changamoto zisizo tarajiwa na wateja au timu. Uzoefu huu umenifundisha uvumilivu mawasiliano na wazi na kutafuta suluhisho haraka bila kuchemisha hisia. Pia nimejifunza umuhimu wa ratiba kupanga vipa umbele na kushirikiana na wengine ili kazi ifanikishwe kwa usahihi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikia na mazungumzo ya wazi, tukisimulia siku zetu za kulishirikishana na mawazo. Pia hufurahia kula pamoja kwa sababu chakula huleta, ukaribu na mshikamano. Wakati mwingine tunatazama filamu, tunacheka au tunatembea pamoja ili kupumzika.

Napendelea chakula cha haraka kwa kiasi hasa pale ninapokuwa na haraka au nimechoka, ni rahisi na huondoa muda. Hata hivyo sipendi kukila mara kwa mara kwa sababu si kizuri sana kiafya. Napendelea chakula cha nyumbani au kilichopikwa vizuri chenye lishe. Kwa hio chakula cha haraka kwangu ni cha mara chache tu, si mtindo wa maisha.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama shushi na kijapani. Nilivutiwa na ratha yake ya kipekee, mchanganyiko wa samaki safi, mchele na majani ya baharini. Pia nimejaribu pizza na kiitaliano na taxco ya kimesiko. Abazo zimenifudisha jinsi tamaduni tofauti zinavyotumia viungo vya asili kwa ubunifu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Kucheza hunifanya nijisikie huru mwenye furaha na husaidia kuondoa msongo wa mawazo. Napenda hasaa ngoma za jadi na zile zenye mdundo ya kufurahisha. Kwa sababu huunganisha mwili, mziki na hisia. Hata kama si mchezaji mtaalum, kucheza ngoma hunipa burudani na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na utulivu wa akili.

Napendelea rangi ya blue nyepesi kwa ukuta wa chumba. Rangi hii utoa amani, utulivu na mtazamo safi. Ikifanya chumba kiwe mahali pazuri pakupumzika na kufikiria. Pia inafanya chumba kuonekana kilicho pana na cha kirafiki huku ikitoa hisia ya utulivu kwa akili. Wakati mwingine napenda pia rangi ya kijani nyepesi kwa baadhi ya sehemu.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kutumia muda na familia au marafiki. Ufanya shugli za nyumbani kutembea au kushiriki vicheko na mazungumzo ya maana. Wakati mwingine hupenda kusoma kusikiliza mziki au kuandika mawazo ili kupumzika kiakili. Pia napenda kupata muda wa kutafakari au kufanya mazoezi.

Ndio napenda kuvaa vipuli. Vinapendeza kwa sababu vinafariji vinaongeza mtindo na mara nyingine hufanya mavazi kuwa ya kipeke. Napenda vipuli vinavyo faa kwa hafla za kawaida au hata kazi. Hasaa pale vinapo ongeza rangi au mtindo kwenye mavazi. Hata hivyo, sipendi kufaa vipuli kubwa au vingi mno.

Ndiyo, napenda sana kupika. Kupika kuna nipa nafasi ya kuunda, kujaribu ladha, mpya.Na kutumia ubunifu. Napenda hasa kupika vyakula vya afya na rahisi kama mboga, supu au chakula cha kipekee cha kitamaduni. Pia hufurahia kupika kwa familia au marafiki. Kwani huleta furaha na mshikamano wakati wote tunapo shirikiana chakula.

Mara nyingi ulea nywele zangu kila baada ya sikuchache, kulingana na urefu na hali ya nywele. Hii ufanya nyele ziwe safi, zinye afia na rahisi kuthibiti. Zaidi ya ulezi wa kawaida, napenda pia kufanya usafi wakina mara kwa mara, kutumia mafuta au kodishona, zinazofaa ili kuimarisha nyele na kuondoa tatizo la kuivuka au kupoteza unyevu.

Ndio naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa si rahisi ningetumia muda huo kusoma, kutembea, kuzungumza na familia au kutafakali bila usumbufu wa simu au mtandao. Siku kama hiyo ingeleta utulivu wa akili na kunisaidia kujitambua zaidi. Hata hivyo teknolojia ni muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Hupitia ratiba ya siku na vipaumbele vyangu. Hii husaidia kuona ni kazi gani zinazo hitaji kipaumbele, cha juu na ni zipi zinazoeza kusubiri. Kisha hufanya ukaguzi wa haraka wa baruapepe au taarifa muhimu ili kuhakikisha. Hakuna jambo la dharura linalosubiri. Baada ya hapo huanza kazi ndogo ndogo au za muhimu.

Maranyingi hufua nguo katia marambili hadi tatu kwa wiki kulingana na wingi wa nguo na shugulii za kila siku. Hii usaidia kudomisha usafi na kupunguza harufu mbaya. Huku pia ikirahisisha kupanga nguo safi na kutumia siku za kazi au za kupumzika. Maranyingine hujipanga kutumia mashini ya kufua nguo kwa wangalifu.

Napendelea kusoma habari mtandaoni. Hii ni kwa sababu inafika haraka ni rahisi kufuatilia na ina vyanzo vingi vinavyoweza kulinganisha taarifa. Pia, mtandao hutoa makala, video na maoni ya wataalamu ambayo hayawezi kupatikana kwa gazeti la karatasi. Hata hivyo, mara nyingine napenda kusoma na gazeti la karatasi.

Stadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri usimamizi kwa muda na kushugulikia changa moto. Mawasiliano usaidia kueleza mawazo, kuelewa wateja au timu na kushirikiana kwa ufanisi. Usimamizi wa muda huhakikisha majukumu muhimu yanakamilika kwa wakati. Na study ya kushughulikia changamoto inasaidia kufuata suluhisho haraka bila kupoteza umakini.

Naposherehekea mwaka mpya napenda kufanya hivyo kwa utulifu na tafakari, utumia mda na familia au marafiki wakaribu, tukishiriki chakura na mazungunzo ya shukran, pia hupitia mwaka uliopita, mafanikio, changamoto na mafunzo niliyoyapata, kisha hujieka malengomapya ya mwaka unaokuja.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu, lakini kwa njia ya vitendo zaidi kuliko ya sanaa. Ubunifu wangu unaonekana katika kutatua matatizo, kupanga mambo kwa njia rahisi, na kumbuni mawazo mapya ya kuboresha kazi au maisha ya kila siku. Si lazima iwe kuchora au kuimba, wakati mwingine ni kuangalia jambo la kawaida kwa mtazamo tofauti.

Usiku kabla ya kulala napenda kutulia na kupunguza shughli mara nyingi hupitia siku yangu kwa kifupi ni kitafakari yaliyokwenda vizuri na ninayopaswa kuboresha Kisha hufanya usafi binafsi huacha kutumia simu kwa munda na wakati mwingine husoma kidogo au kusikiliza mziki wakupumzisha.

Napenda kujifunza mambo mapya. Kwa njia ya vitendo zaidi, kwanza husikiliza hau kusoma ili nipate picha ya jumla, halafu najifunza kwa kufanya kujaribu mwenyewe hata nikikosea. Makosa hunisaidia kukumbuka vinzuri zaidi. Pia, hupenda kuuliza maswali na kusikiliza uzoevu wa watu wengine. Kwa sababu hunipa mtazamo wa maisha halisi.

Ningependa kujifunza mambo yanayoweza kunisaidia kukua binafsi na kiuchumi kwa mfano, ningependa kujifunza zaidi kuhusu biashara ndogo-dogo hasa uuzaji mtandaoni na namna ya kujenga chapa imara. Pia ningependa kujifunza ujuzi kifedha kama uwekezaji na usimamizi wa pesa.